Kwenye utaratiribu wangu wa kila asubuhi, ninaweza sema jambo la kwanza kila asubuhi nikiamka naomba. Hiyo ni kitu cha kwanza ambacho nafanya nikishatoka tu hivi kwa kitanda. Badala baada ya kuomba, naenda naswaga meno, napiga mswaki. Nikimaliza kupiga mswaki, naenda nakunywa kiamsha kinywa. Kwa pale kwa kiamsha kinywa, napenda kukula mayai mbili, na chai, na mkate tosti mbili. Kuamka kwangu naweza sema naamka ikienda sana saa moja na nusu saa moja, saa moja na nusu mahali hapo na hiyo ndio baada ya kukunywa kiamsha kinywa changu naingia kwenye bafu naoga, na halafu navalia nguo zangu kama za kupiga pasi napiga pasi halafu nasikia najihisi vizuri halafu naondoka naenda kazini.

Kazi za digiti mbazo nazitumia kila siku naweza sema kuna kompyuta, kuna simu ya mkono. Pia kuna barua pepe ambazo wanatumia kila wakati kutuma. Kwahivyo unaweza sema haswa haswa kwenye simu, kwenye kompyuta kila siku, kutuma barua pepe. Nakuingia kwenye mtandao kama vile whatsapp. Kwahivyo unaweza sema hizo ndio zana za digitali ambazo nazitumia kila siku.

Hali ya hewa ambayo ninayoipenda, naeza sema napenda wakati ni kutulivu, wakati hakuna upepo mwingi na hakuna jua nyingi. Kwa hivo, naeza penda hali ya hewa ambayo ni tulivu. Na kama hali ya hewa si tulivu, naeza penda pia mvua, kwa sababu mvua ni baraka na pia yaleta maji. Lakini sipendi hali ya hewa ambapo kuna jua kali.

Rafiki yangu wakaribu anaitwa Moses. Tulikutana tukiwa michezoni, wakati tunacheza mchizu wa raga kule chuo kikuu. Tulikuwa tulikutana mchezoni. Nakumbuka mambo tuliyoyafanya pamoja kama tuliweza kwenda sherehe pamoja, tuliweza kuburudika pamoja na pia kusaidiana kwenye kufanya kazi. Kitu kilinifanya awe rafiki yangu kwa kweli ni kuwa alikuwa mtu mwenye busara na hekima. Na alikuwa mtu ambaye alikuwa hapendi kuongea uwongo. Hivyo ningependa kusema ni rafiki wa kweli.